Baada ya siku ndefu, mimi hupenda kupumzika kwa hizi njia, kulala mapema, kusoma kitabu, kusikiza muziki, na pia kuoga kwenye maji baridi. Inanifanya najihisi upya, napumzisha akili, moyo, sana sana pia mwili, pia kuandaa chakula, cha nyumbani, nikila najihisi upya na mwenye bustara.

Jinsi napenda kwasiliana na watu ni kwa njia tofauti. Kwa mfano, napenda kwa usalimiana, kuwajulia hali, abari ya kifamilia, jinsi, hali yao ama kazi inaendelea. Pia kusikiza kwa makini, wanapongea, kutumia madia ya kijami kwa njia tofauti.